Kunapo fanyika makosa kazini, huwa nina ya shughulikia kwa njia hizi. Kwanza, ninaangalia yale makosa yamefanywa na nani na imefanyika kwa njia ipi. Kama ni makosa ambayo yange epukika, huwa tuna namuuliza mwenye kuyafanya yale makosa mbona akayafanya na nini imempelekea mpaka yale makosa yafanya. Pili, makosa yanaweza fanyika ambayo hayawezi kuepukika na si Si makosa ama si jukumu la mtu yeyote ni jambo ambalo halingezuilika na likafanyika. Kwa hiyo, hua hakuna mtu ambaye atabeba ule msalaba wa yale makosa. Lakini iwapo yapo, nitaweza kumuita yule mtu kando na tuweze kuongea na aweze kunielezea ni kwa nini akayafanya yale makosa. Na angependelea ama anaona ni kwa nini, ame ya rudia yale makosa na nitamuhimiza asiyafanye tena kwa mara tena nitampa ile tunayoita Kumkanya nitampa barua ya kumkanya, ya mara ya kwanza na ata mara ya pili, akiarudia yale makosa lakini ikifikia ni kurudia mara ya tatu tutachukua hatua zaidi ambayo pengine ni ya kumuda ama kumpa siku za kupumzika kadha ili asije akayafanya yale makosa tena na pengine ya kadhuru mtu mwingine ama yakaathiri kazi yetu Pia mimi mwenyewe naeza kufanya makosa na ni nachukua lile jukumu na kutubu ama kusema pole kwa yale makosa nilio yafanya na kujukumika na kutorudia yale makosa na kurekebisha ili hata wale wafanyi kazi wenzangu Wasinione mimi kama ninayafanya yale makosa kwa kusudi.

Wakati ninafuraha nikiwa nyumbani, hua napenda kusikiza muziki kwa sauti ya juu. Hua naweka sauti ya juu kabisa. Ninaweza kueka zile ngoma ambazo nazipenda, ngoma za kumsifu mungu, na pia ngoma za mapenzi, na pia ngoma za country music. Hua nikiweka hivi ngoma na cheza sana na furahia kukua na familia yangu. Na pia huu mda waambao nimeweka hizo ngoma huwa inanipa hile mutishia kufanya atakazi za nyumbani. Kama vile kufanya usafi, kupanguza meza, viti, nyumba, kuhosha, kufagia. Hwe anipa hile mutishia kwa sababu ninafanya haya kwa mda kidogo na wakati mwingine na cheza, wakati mungine nafanya zile kazi. Pia ninapo kuwa nyumbani na nimefuraia, nimetulia. Tunapenda kuangalia sana filamu tukiwa na familia yangu, filamu nzuri za mapenzi, filamu nzuri pia za historia, tunapenda kuziangalia, na kuangalia hata zile filamu za dokumentari za mandhari, za wanyama, tukiwa tumetulia pamoja na familia yangu. Vile vile hu mda hua nautumia kwa kukula chakula ambacho nakipenda, wakati mwingine tunaweza kuitisha, kutoka nje kwa mahoteli, tunakula chakula ambacho tunakipenda, na hata pia wakati mwine tunapika tukua pamoja kama vile kupika keki, tukua na familia yangu na watoto yangu, inakua ni wakati wakushikana na familia na pia kufanya mambo tunayo ya penda. Pia wakati mwingine nikiwa peke yangu nyumbani, mimi hua napenda kusoma vitabu, kusoma biblia na hata kusoma magazeti katika zile atikombazo nazipenda. Nachukua huu mda kwa kutulia peke yangu, kufanya mazoezi, kumeditate, kufanya yoga na hata pia kuandika katika dayari yangu, huu ndio mda ambao hua napata kwa kutulia nikiwa peke yangu nyumbani.